Ndio, napenda kununua vitu mtadaoni. Vitu vya mtadaoni ni baadhi ya vitu ambazo wakati mwingi ambapo ni menunua huwa napata ni za bei rahisi. Na ambazo huwa zinafurahisha na ambazo huwezi pata mahali kwingine kwingineko. Kwa hivyo, kwa sababu hii mimi hujipata ni kinunua mara kwa mara vitu kutoka mtadaoni.

Ndio, ninapenda kucheza michezo ya ubao. Hii ni mojawapo ya njia ambazo sisi kama familia wakati wowote tunakutana huwa tunaeza kufanya ili kutuleta pamoja na pia kupitisha ule wakati. Michezo ya ubao pia huweza kufanya akili iwe pana na uwezo wa kufikiria huwa ukaimarika.

Kati ya kusoma na kuandika mimi hupendelea kufanya zote mbili kusoma huwa wakati mwingine huwa unafanya niweze kujua mambo mapya ambayo sikuwa nimejua hapo awali ilhali kuandika huwa inafanya niweze kuqeka rekodi ya vitu tofauti na huenda nikazirudia wakati wowote nataka kuziangalia tena.

Mahusiano kati yangu mimi na wazee ni wazee wangu ni mahusiano mazuri manake naelewa ya kwamba wale ni wakubwa wangu na ninastahili kuwaheshimu na kuwa enzi kila wakati na pia kufuatilia mafunzo ambayo wananifunza manake wameishi kwingi na wameona mengi na wakona ujuzi mwingi.

Jambo ambalo linanifanya ni furahi sana ni jambo la kwanza wakati wowote niko na familia yangu. Wakati kila mtu yuko mzima, yu buheri wa afya na hakuna jambo lolote ambalo linamutatiza. Jambo la pili ambalo hufanya mimi niwe na furaha ni wakati wote naona jamii yangu wakinawiri na kuendelea na kupata mabadiliko mapya maishani mwao.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni jinsi ya kuongoza timu iliyo na watu wengi ya kufikia sasa sijaweza kuwa kiongozi wa timu yote lakini natarajia katika siku zijazo na jinsi ninavyoendelia kukaa kwa ile kazi nitaweza kupata cheo ambacho kitahitaji niwe nawaongoza wenzangu kama timu.

Ndiyo nishawahi kufuga mnyama kwa mimi huwa ni mkulima na ni mkulima wa mimea pamoja na mifugo kwa hivyo katika kufuga mifugo nimefuga wanyama kama vile ngombe mbuzi kondoo kuku na hata paka na mbwa.

Hili kukamilisha kazi kwa wakati unaofa. Jambo la kwanza ambalo nalifanya ni kutenganisha ile kazi na kuangalia kazi ambayo ni ya muhimu zaidi. Ile ya muhimu zaidi naifanya ikiwa ya kwanza na ikupatie kipaumbele. Ikishamalizika ndio sasa narudi kufanya ile kazi ambayo si ya muhimu sana ama si ya dharura.

Nyama ambayo naipenda zaidi na napenda kuila na ambayo huwa naila mara kwa mara ni nyama ya ng'ombe na pia nyama ya mbuzi. Kuna pia ile aina ya nyama ambayo inapatikana hapa nchini Kenya ambayo inaitwa nyama choma. Ambayo ni nyama imechomwa, imepikwa kwa kuekelewa juu ya makaa moto hadi ikaiva. Sana sana huwa ni nyama ya mbuzi ama nyama ya ng'ombe.

Ndiyo, nawafahamu majirani wangu, namfahamu jirani aliyo katika upande wa kulia, na mfahamu jirani aliyo katika upande wa kushoto. Jirani wangu ni majirani wema, sababu wakati wote ambao nahitaji msaada huwa wanisaidia, na hawajaikosa kuja kwangu nikiwa na jambo lolote la dharura ambalo linahitaji usaidizi.

Wakati wa wasiwasi mimi hupenda kutulia na kuwa kujaribu kukua kwa jabo abalo linaeza ongezea lile wasiwasi, pia mimi hujaribu kupigia rafiki wangu wa karibu ambaye wakati mwingi hunipatia maneno ya kunitia moyo.

Kipau mbele ya masiwano katika kazi ni jambo la kwanza ni kuwasiliana ama kusema lile ambalo ni la muhimu kwa njia rahisi na ba inaeleweka na kila moja. Jambo ya pili ni kwamba kufanya ile mawasiliano kwa wakati unaofaa.

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea miamoja leo tu. Je, niziseme zote? Nyingi ni matanga zotu. Sio muhimu. Nita zifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaazi na hitaji majibu ya haraka. Nita chuja kwanza. Yangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nita zibu moja kwa moja. Zingine nita azimia kwa baadaye. Ninahitaji mfumobora kwa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder. Nipange kwa aina. Barua zilizo baki nigeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana. Nadhani saambili kila siku ni kwa barua pepe tu.

Mwalimu alipigia jana. Anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Jee, ni ukweli? Lazima nizungumze nae leo. Ye, anasema mefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninahitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana. Anasahau masomo. Nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufungua wa maisha mazuri. Bila elimu utakuwa na shida badaye. Nita kaa naye kesho jioni. Tuangalie kazi zake pamoja. Nitamsaidia kama hana uelewa. Watoto wanahitaji msaada wa wazazi sio lawama tu.

Ninapoanza kazi jambo ya kwanza ni kupanga kazi ile ili ni hakikishe ya kwamba mambo ya dharula na ambayo inahitaji kufanywa ya haraka imefanywa ya kwanza. Jambo la pili ni kutenga muda wa kufanya kila kazi kuna ile ambayo inafanywa kwa muda wa saa moja ama hata daika thelathini na pia napanga jinsi ambavyo nitachukua mapumziko kidogo ya angalau dakika kumi.

Apana hua sivai na sijai vaa miwani, manake nguvu zangu za macho ama za kuweza kutizama, sijai athirika kila wakati macho yangu na uwezo wangu waku ona hukua katika hali njema ya afya. Kwa hivyo sijai jipata nikiwa na hitaji kuvaa miwani.

Jinsi ambavyo naanza mradi mpya wa kazi ni kwamba jambo ya kwanza ni kuweza kuangazia ule mradi na kuweza kujua kama utaleta faida au la kama utaleta faida mimi hujumuisha timu yangu pamoja na meneja wangu ili tuweze kujadiliana na kujua jinsi ambavyo tutakavyoanza na kuendeleza ule mraudi.

Apana hua siweki picha zangu mtadaoni kwa sababu mimi ni mtu ambaye anapenda maisha yangu ikiwa ya kibinafsi kidogo. Igawaje kuna wakati ambapo nilikuwa na naziweka zile picha mtadaoni lakini ikafika mahali, nikagudua ya kwamba napenda maisha yangu ikiwa siri bila kuekwa wazi kila mtu aione.

Sanaa ninayoipenda ni sanaa ya muziki na kupiga densi. Sana sana densi za kitamaduni, wakicheza, vyobo vya michezo ambazo zilichezwa apo awali. Kama vile goma ambazo pia goma huwa tofauti tofauti kulingana na jamii ambayo zile nyibo huwa zinatoka.

Uzoefu ambao ushangaza ni uzoefu yambae athi ya watu ya kusema uongo kila saa. Mimi ni mtu ambaye napenda mtu ambaye anasema ukweli kila saa. Manake mtu ambayo huwa unasema uongo ni mtu ambaye hawezi tumainiwa na mtu ambaye hawezi kuaminiwa.

Jinsi ambavyo napokea maoni kutoka kwa wengine ya kwamba jambo la kwanza ni kusikiliza kwa utaratibu yale maoni ambayo wengine wanasema kuna yale maoni ambayo yanajenga mengine yanabomoa kwa hivyo mimi husikiliza sana sana na kuchukua maoni ambayo ya ambayo kwangu mimi nahisi yatanijenga.

Kinywaji ambacho mimi napenda kunywa asubuhi ni chai ya maziwa ama kahawa ya kahawa ambayo iko na maziwa na sukari kidogo. Sana sana chai hupata na kunywa chai pamoja na kitu ingine kama vile mkate lakini wakati wote ambao nakunywa kahawa, kahawa pekee huwa inanitosha.

Wakati wa likizo moja wapo ya njia ambazo mimi huwa najitawisha nazo ni kuogelea na pia ule wakati nautumia kusoma vitabu na pia kupumzika na kulala sana sana manake hiyo ndiyo lengo kuu langu mimi kuchukua likizo kupumzika na kulala na pia kusoma.

Kati ya suruali na sketi mimi hupendelea zote mbili, lakini wakati naamua kama navaa suruali ama sketi italingana na kazi ya hiyo siku ama kulingana na tukio la hilo siku. Kuna baadhi ya tukio ambalo linahitaji uwe umevaa sketi, ilhali kuna matukio ingine inahitaji uwe umevalia suruali.

Jinsi ambavyo nafanya marafiki wapya ni kutembelea mahali tofauti na kuongea na wale watu wapya ambao nimepata pale na kutaka kuwajua zaidi na pia kuwapatia muda ili waweze kujielezea ndiyo niweze kuelewa wawo ni watu wa ainagani.

Jinsi ambavyo najilinda kutoka kwa vitisho za mtandao ni jambo la kwanza. Huwa siweki maisha yangu wa mambo mengi kunihusu katika mtandao. Jambo la pili ni ya kwamba huwa siweki sana sana picha yangu kwenye mtadao. Jambo la tatu ni kwamba huwa sizungumzi na watu ambao siwafahamu kwenye mtadao.

Kazi zangu huwa nazi panga kuligana na umuhimu wake na kuligana na udharura wake. Kazi za muhimu na kazi za dhararu naipatia muda wa kuzifanya na kipau mbele na hakikisha ya kwamba imefanywa ya kwanza na wakati unao faa kabla ya kwanza kazi ambayo si ya muhimu sana.

Jinsi ambavyo na nahifadhi pesa ni jambo la kweanza ninayo akaunti ya benki ambayo hua naweka pesa ya kuhifadhi. Wakati kila wakati ambapo nafanya bajeti kuna hiyo kiwango kidogo ambayo natenga ambayo inaweka naweka kwenye ile akaunti ambayo nimefungua kwa kazi ya kwa kazi ya kuhifadhi pesa pekee.

Vitabu ambavyo mimi napenda kuvisoma ni vitabu vya historia. Hii ni kwa sababu naamini ya kwamba kuna mengi ambayo tunaeza jifunza kutokana na mambo ambayo yalitokea hapo awali. Na jinsi ambavyo unaeza pata haya mafunzo ni kupitia kusomea vitabu vya historia.

Asubuhi tayari, lazima niamke nianze siku, leo ni siku nzuri, naona juwa linaangaza, che, uchukue chai au kahawa, nadhani kahawa itanisaidia kuamuka vizuri, baada ya kuoga, nitavaa guo gani? Yule shati ya blue au nyekudu, nafikiri blue ni bora kwa leo, nina mkutano saa nne, lazima nijiadae mapema, hebu niangalie maelezo ya jana, nisikumbuke mabo muhimu. Siku ya leo itakua nzuri tu.